Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagiza vitu usivyo vihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitaji hadhari.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

Musafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua nimuambia nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia, leo naendesha redio, chikize mziki ili niwe na sobira, hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee ninazitumia zote, nadhani nusutu, nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je nizifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizivute zingine. Nina programu za kusoma habari. Katha niza aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Na thani nitaweka programi kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununuwa dawa kutoka famasi. Mipango mengi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orotha. Nisiko sahau kitu chochote.